Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine. Mimi napenda kushirikiana na kufanya kazi na watu wengine kuliko navyopenda kufanya kazi peke yangu. Napofanya kazi na watu wengine, hii huniwezesha kusikiliza kila mmoja, kushiriki mawazo yangu kwa uwazi, kusaidia wenzangu, kuzingatia majukumu ambayo nimepewa na pia kuzingatia majukumu ya wengine. Kuzingatia muda na taratibu. Hii huniwezesha vizuri kufanya kazi na timu. Kujenga hali ya heshima na kuaminiana hii ndio sababu yangu kuu ya kupenda kushiriki kazi na wengine. Si kufanya kazi tu pekee yangu lakini pia kuna kazi ambazo mtu anapaswa kufanya peke yake. Hiyo tu ndo wakati mimi huweza kufanya kazi peke yangu. Lakini kama sivyo, mimi hupenda kushiriki na wengine.

Je, unapenda kusafiri kwa ramani au GPS. Kwa kawaida, mimi binafsi napendelea GPS kuliko ramani, kwa sababu ni haraka, inaonyesha trafiki ya sasa, na hunisaidia nisipotee, hasa nikiwa mahali sipafahamu, GPS ni muhimu kuliko ramani. Lakini ramani ya kawaida pia, si kwamba naichukia. Hasa wakati wa kujifunza maeneo mapya au kusafiri kwa utulivu kwa sababu inanipa picha kubwa ya mahali nilipo na ninakoenda. Kwa kifupi, mimi napenda GPS na napenda kutumia GPS kuliko ramani. Kwa kuwa GPS ni haraka, lakini nikiwa na muda ama naenda kujivinjari, mimi hutumia ramani.

Unatazama video wapi mtandaoni? Napenda kutazama video kwenye majukwaa maarufu mtandaoni kulingana na aina ya video. YouTube hii ndio napenda zaidi kwa sababu ina video za kila aina. Elimu, burudani, mapishi, teknolojia na hata filamu fupi. TikTok kwa burudani fupi na trendi za sasa. Hasaa pale napenda kupumzika haraka. Upande wa Netflix, Disney Plus na Prime Video kwa filamu ndefu na mfululizo wa televisheni. Hasaa wakati napenda kujitosa kwenye hadithi. Na upande wa vimeo mara chache lakini napenda pale video ni za ubunifu wa kipekee au filamu fupi za kisanaa. Kwa kifupi, jukwaa nyingi zina uduma tofauti. Kulingana na kile ambache unataka, utaenda kwa jukwaa unachokitaka. Mimi, hayo ninayatazama kwa sababu hayo ndo mambo ambayo mimi ninapenda binafsi.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, ni yule ushirikiano na heshima katikati ya wafanya kazi wote. Sio kubagua yule mfanya kazi mwenye kiti cha juu, apewe eshima zaidi na yeye asirudishe heshima kwa mwenye kiwango cha chini. Mawasiliano wazi na ya heshima kutoka viongozi na wafanyi kazi. Uhuru wa ubunifu na nafasi ya kutoa mawazo bila hofu. Malengo na tarakimu za kazi zinazowekwa wazi. Mtu akijua mchango wake. Mazingira tulivu, safi na yenye mwanga. Fursa ya kujifunza na kukua kibinafsi ndani ya shirika. Hakuna mtu ambaye anafinyiliwa chini na kuzuia kukua. Hii yote hufanya mtu ajisikie anathaminiwa na kuhamasika kufanya kazi kwa moyo. Hivyo kuchangia mazingira kuwa mazuri kazini.

Niambie kuhusu mchezo wako unayopenda katika olimpiki. Kama mwanariadha, ningesema napenda zaidi mchezo wa mbio za marathoni. Upendeza kuona uvumilivu na nidhamu ya wanariadha. Jinsi wanavyo pambana kilomita nyingi bila kuacha. Ni mchanganyiko wa akili na mwili. Ni zaidi ya nguvu. Ni jinsi unavyo panga kazi na kudhibiti nishati. Pia, hupendeza kuona ushirikiano wa taifa na shauku ya mashabiki, unaochangia nguvu za kipekee. Nikipenda pia, mashindano ya mchizaji wa maji kama kuongelea, kwa mbio au mbio za kayak. Kwa sababu ni mbadala wa nguvu na ustadi. Hii ndio sababu, napenda mchezo hii katika ulimpiki.

Unawakaribisha wafanyakazi wapya vipi? Mimi napenda kuwakaribisha wenzangu kazini kwa hishima na kwa njia ya busara, kusikiliza kwanza bila kuingilia na kuwa kosoa mara moja, kusikiliza maswali kwa utulivu ili kuelewa tatizo au hali yao, kutoa maoni kwa heshima badala ya kushutumu, kujitahidi kusaidia pale panapoweza, badala ya kuandika tu au kushughulikia maneno, kuzingatia isia zao, kama wanahisi msongo au kuchoshwa kwa nasubira na mwongozo badala ya hukumu kali, hio husaidia kujenga mausiano mazuri kazini na kufanya wafanyakazi wajisikie kuthaminiwa hata kama ni wageni. Hivi ndivyo ambavyo mimi hua nakaribisha wafanyakazi wapya.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo? Ningesema kwamba siku ya leo ni mzuri kwa sababu ina nafasi ya kuanza upya. Asubuhi ina hali ya utulivu na mwanga wa jua unaotulia na kutuliza mawazo. Kuna fursa ya kukamilisha kazi ndogondogo na kufanikisha malengo. Ni siku nzuri ya kujifunza kitu kipya au kufanya mazoezi. Na pia ni wakati nzuri wa kujipatia mapumziko kidogo na kufurahia vitu vidogo. Leo inaweza kuwa siku yenye ustawi na motisha ikiwa tutaiendesha vizuri.

Unapenda kucheza au kutazama michezo. Kama mwanariadha, napenda kucheza pamoja na kutazama michezo. Kucheza michezo hunipa nguvu, kunanifanya nijisikie huru, na kunasaidia afya ya mwili na akili. Ni furaha ya moja kwa moja. Pia inaniwezesha kukutana na watu wapya, kutengeneza urafiki, na hata kujuana zaidi. Pia napenda kutazama michezo kwa kuwa hunipa burudani na msisimko. Kufuatilia mbinu, ushindani na kushangilia timu au mchezaji ninayempenda. Kama ningechagua moja, ningesema napendelea kucheza zaidi. Kwa sababu unahisi mchezo moja kwa moja mwilini. Si kutazama tu.

Unapenda kucheza na watoto? Ndiyo, mimi napenda sana kucheza na watoto. Wanakuwa na furaha ya kweli, ubunifu mwingi na wanakukumbusha kufurahia vitu kidogo bila mawazo mengi. Kucheza nao, iwe ni michezo rahisi, kicheko, au kusimulia hadithi, kunanifanya nijisikie mwepesi, moyoni na kusahau msongo wa watu wazima kidogo. Pia ninapocheza na watoto, mimi huweka mipaka. Hatuchezi michezo yoyote tu na pia tunacheza kwa heshima. Hii inafanya, mtoto anajua kumuheshimu mtu mzima hata wakati ambapo hawachezi. Wakati ambapo wako makini, mtoto anajua watu wako makini na sio wakati wa mchezo. Hivyo ndivyo mimi napenda kucheza na watoto.

Unatumia programu zipi mara nyingi? Ningesema napenda kutumia programu zinazoniwezesha kufanya kazi na kujifunza kila siku. Baadhi ya programu ninazozitumia ni vifuatavyo. Zana za mawasiliano kama vile WhatsApp au Zoom kuwasiliana na wenzangu. Zana za kazi kama vile Word, Excel, ama Google Docs kusaidia kupanga na kuandika kazi yangu kwa utaratibu. Mitandao ya habari, safari za mitandaoni kufuatilia habari mpya au mada, ninazovuti wa nazo, zana za kupanga na kumbukumbu, kama vile kalenda, kusaidia kupanga siku na malengo, zana za burudani, kama vile Spotify, au hata YouTube, kusikiliza muziki au kuona video, ninazofundisha au burudani. Hizi usaidia kuchanganya kazi, burudani na kujifunza kwa urahisi.

Unaweka nenosiri salama vipi. Napenda kueka nenosiri salama kwenye akaunti zote muhimu. Ikiwa ni pamoja na VPN. Njia ninazo zitumia ni kutumia nenosiri ngumu na mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, nambari na alama. Kutofanya rudufu ya nenosiri kwenye akaunti tofauti. Kutumia maneno siri yanayohifadhiwa kwa usalama kama password manager. Kubadilisha nenosiri mara kwa mara. Hasaa kwenye akaunti za kazi au zinazohusisha taarifa nyeti. Kuweka uthibitisho wa hatua ambayo 2FA. Pale inavyowezekana ili kuongeza usalama. Hii husaidia kulinda data binafsi na za kazi.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Ningesema uzoefu wakazi unaonihimiza kushughulikia changamoto changamano, ndio umenifundisha zaidi. Kama vile, kukabiliana na mabadiliko ya ghafla, hii imenifundisha jinsi ya kuwa naweza kufanya chochote, kukabiliana na hali isiyotarajiwa, kushirikiana na watu wenye mitazamo tofauti. Hii imenifundisha uvumilivu, heshima na mawasiliano mazuri. Kukabiliana na muda mfupi wa kazi nyingi, imenifundisha kupanga vipaumbele na kuzingatia nidhamu. Kupokea wauni au ukosoaji, imenifundisha jinsi ya kujifunza badala ya kuumia. Hii inanifanya nisiwe na kiburi. Kwa kweli, changamoto ndogo ndogo na makosa ndio funzo bora zaidi kazini. Hii inawezesha mtu kujifunza zaidi.

Unapenda kununua vitu wapi? Ningesema napenda kununua vitu mahali pazuri ambapo ninaweza kuona kila kitu kwa utulivu. Maduka ya jumla napenda kununua vitu vya kila siku. Nirahisi na kila kitu kipo pamoja. Soko la mitaa pale napenda kupata bidhaa za asili na kuzungumza na wauzaji. Maduka ya mitindo nikitaka kitu maalumu au cha kipekee. Pia mara nyingine, mtandaoni. Hasa pale, napata bidhaa nadra au kuwokoa muda. Ninapenda ununuzi usiokuwa haraka sana. Nikichukuwa muda kuangalia na kuchagua vitu vizuri.

Unapenda kutembea wapi? Napenda kutembea mahali penye utulivu na penye mandhari nzuri. Hifadhi za asili au msitu, kupata upepo safi, kuangalia miti na wanyama wa porini, mtaa tulivu au barabara za mji, zisizo na kelele nyingi. Kutembea polepole, nikijua kila kona. Pwani au kando ya mto, kusikiliza mawimbi na hisia ya amani. Wakati mwingine, vitongoji vya kihistoria au miji midogo, kuona miundo, maduka madogo na maisha ya kila siku. Kutembea hivyo kuni hunipa raha moyoni na kufanya akili yangu kutulia.

Zana gani za digiti unatumia kila siku? Zana za kidigiti nazozitumia kila siku ni kama vile simu ya mkononi kwa mawasiliano na habari za kila siku. Kompyuta au kipatakalishi kwa kazi, maandiko na miradi ya mitandaoni. Programu za ofisi kama vile Word, Excel, Google Docs au zana za kupanga kazi. Zana za mtandao kama vile barua pepe, kalenda na zana za mtandaoni kufuatilia taarifa. Zana za burudani kama vile YouTube na zana za usalama ya mtandaoni kama vile VPN.

Unaenda maktabani marangapi? Kwa kawaida, naenda maktabani marachache lakini kwa uangalifu. Mara nyingi napanga kuenda maktabani pale ninapohitaji vitabu maalumu au kujisomea kwa utulivu. Napenda kusoma sehemu za utulivu ambapo hakuna kelele nyingi. Wakati mwingine, ninaenda kutafuta utafiti au vitabu vya kujifunza badala ya burudani tu. Siku hizi maktaba ya kidijitali mtandaoni pia husaidia sana. Hivyo si lazima niende kimwili husaidia kusoma kwa makini na kufurahia vitabu.